Ndiyo nimewai kufuga mnyama. Nilikuwa na mbwa kwa muda fulani na uzoefu huo ulinifundisha uwajibikangi na uvumilivu. Kumtunza kila siku kumlisha na kuhakikisha yuko salama. Kulinifanya nijifunze kujali kiumbe mwingine zaidi ya mimi. Mwenyewe pia ilinipa furaha na urafiki. Hasa nyakati ambazo nilikuwa nimechoka au nina mawazo mingi.

Sipigi picha mara nyingi sana kila siku. Kwa kawaida napiga picha labda mara moja hadi tatu kwa siku. Hasaa nikiona kitu kinacho nivutia. Kama mandhari mazuri, kitu cha kukumbuka au wakati maalumu. Kuna siku sipigi kabisa na zingine nikipata tukio au hadi ya kipeke naeza kupiga zaidi.

Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kusoma hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa mawazo na uzoefu wa wengine na hunifungua akili kwa mitazamo mipya hata hivyo pia napenda kuandika mara kwa mara hasa ninapohitaji kupanga mawazo yangu au kujieleza kwa undani kwa kifupi kusoma hunijaza maarifa.

Napenda kwenda madukani wakati ambao siwa musongomano hasaa asubui au mapema jioni wakati huo huwa na utulivu huduma ni ya haraka na ninaweza kuchagua vitu bila haraka au kelele nyingi pia hunipa nafasi ya kulinganisha mbei na ubora kwa umakini zaidi kwangu kununuwa huwa bora zaidi pale ninapokuwa na muda na akili tulivu.

Mara nyingi ninatazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna maudhui mbalimbali, elimu, burudani na elimu ya biashara. Pia wakati mwingine nazusha video kwenye TikTok au Instagramu hasa zile zinazojumuisha hadithi fupi au mafunzo ya haraka. Ninatumia pia video za mafunzo au semina mtandaoni pale ninapojifunza ujuzi mpya.

Napenda kutumia muda na marafiki kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye maana. Tunapenda kuzungumsa kushirikiana mawazo na kucheka ili kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwungine tunakutana kwa chai au chakula au kutembea kidogo tu ili kubadilisha mazingira. Pia napenda sana kushirikiana na marafiki wananichochea kufikiri vizuri zaidi kuhusu maisha.

Dio napenda asali. Naipenda kwa sababu ni tamu ya asili na pia inafaida nyingi kiafya. Huwa nainywa na maji ya uvuruvugu au chai. Hasa asubuhi au nikijisikia nimechoka. Pia napenda kuitumia kama badala wa sukali inapuwezekana. Latha yake laini na harufu yake unipa hisia ya asili na utulivu.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga kwanza hatua kwa hatua Kwanza huandika marengo ya mradi kitu ambacho ningependa kufanikisha na muda wakukamilisha Halafu huangalia raslimali ninazohitaji kama muda pesa na zana Bada ya hapo huunda mpangilio wa kazi unaoweza kufuatwa nikianza na hatua ndogo ndogo.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika akili na mwili mara nyingi hufanya mambo rahisi kama kunywa chai au maji, kula kitu kidogo au kutembea kidogo ili kutuliza msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia muda huo kuangalia simu kwa haraka, kusoma habari fupi au kufikiria namna bora ya kumalizia kazi nilizoanza.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya asali na limao, napenda ladha yake laini kidogo yenye joto na yenye utulivu. Hii chai unipa nguvu asubuhi au kunifanya niajike pale ninapohisi kuchoka. Pia napenda jinsi inapoeza kufafanua mawazo yangu na kunifanya nijisikie tulivu wakati wa kufanya kazi au kusoma.

Majira ninayopenda zaidi ni yale ya hali ya hewa ya wastani. Sio baridi kali au joto kali. Napenda wakati ambao asubuhi ni tulivu na hewa ni safi. Na mchana hauchomi sana. Majira kama hayo hunifanya nijisikie mchangamfu, nipate nguvu ya kufanya kazi na pia kunipa nafasi ya kutoka nje kidogo bila kuchoka haraka.

Kazini hushugulikia muda kwa kupanga ratiba wazi. Kwanza hufanya orodha ya kazi muhimu zaidi kwa siku na kuzipanga kwa umuhimu. Kila kazi hupatiwa mda maalumu na mimi hujaribu kuzingatia muda huo bila kupoteza wakati. Pia hupumzika kidogo kati ya kazi nzito ili kutochoka na kudumisha ufanishi.

Ili kuweka afya nzuri, napanga maisha yangu kwa njia yenye uwiano, kwanza najitahidi kula lishe bora matunda mboga na protini ya kutosha na kupunguza vyakula vyenye sukari au mafuta mingi, pia najihuzisha na mazoezi kidogo kila siku, kama kutembea au kufanya mazoezi nyepezi nyumbani, pia anapumzika vyakutosha.

Mimi huenda hospitari mara chache tu kwa mwaka kwa kawaida kama kuna uchungu au uchunguzi maalum Kwa mfano huenda mara moja au mbili kwa uchunguzi wa afya ya kawaida au chajo na mara nyingine tu ikiwa kuna tatizo la kiafya. Sipendi kuenda hospitari mara nyingi ispokuwa ni lazima lakini napenda kuakikisha nafanya uchunguzi wa mara kwa mara ili kuzuia matatizo makubwa.

Napenda mkate wa aina ya ngano nzima naipenda kwa sababu ni laini kidogo yenye lishe na hunisaidia nishike nguvu kwa muda mrefu zaidi kuliko mkate wa kawaida wa unga mweupe. Pia hunipendeza ladha yake kidogo ya asili na jinsi unavyoeza kuunganishwa na mambo mbalimbali kama siagi, jamu au hata chakula cha mchana.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu na kunipa picha halisi kuhusu bidhaa huduma au mada fulani maoni ya watu wengine mara nyingi hunisaidia kufanya maamuzi bora hasa kabla ya kununua kitu au kujaribu huduma mpya hata hivyo huwa nachukua maoni hayo kwa tahadhari.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa mahali pazuri pa joto ndani ya nyumba, hufanya mambo kama kunywa vinywaji vya joto, kama chai au kahawa, kuvaa nguo zenye manyoya au koti, na mara nyingine kusoma au kutazama video ili kupita muda kwa raha, pia hujaribu kula chakula cha joto kinachonipa nguvu.

Napanga kazi zangu kwa hatu wa ndogo na mpangilio wa wazi kwanza hufanya orotha ya kazi muhimu zaidi kwa siku au wiki na kuzipanga kulingana ni kipaumbele kila siku hupatiwa mda maalumu na mimi hujipangia wakati wa mapumziko ili kuto choka Pia huangalia rasilimali ni nazoitaji kabla ya kuanza kazi.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa jia ya heshima, usikivu na ushirikiano. Kwanza, hupitia mawasiliano ya wazi kusema mawazo yangu kwa heshima na pia kusikiliza wengine bila kukatiza. Pia, hupenda kushirikiana kwenye kazi za pamoja na kusaidia pale panapohitajika. Mara nyingine hushirikiana na mambo madogo ya kijami.

Napendelea mfumo wa adroidi kwa sababu unatoa uhuru zaidi wa kubadilisha mipangilio kupakua programu mbali mbali na kutumia simu kwa njia zinazofaa mahitaji yangu. Pia napenda jinsi unavyoruhusu urahisi wa kuhifadhi faili, kushiriki data na kutumia programu nyingi kwa wakati mmoja.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu maramoja kwa siku hasa jioni au usiku ili asubuhi nianze nikiwa nachaji kamili Kuna siku ambazo matumizi yanakua mengi kama nikitumia mtandao kutazama video au kufanya kazi nyingi naweza kuchaji marambili Hata hivyo hujaribu kupanga matumizi yangu vizuri ili nichaji idumu siku mzima na kuepuka kuchaji mara kwa mara bila sababu.

Ndiyo kwa kiasi fulani ningependa kurudi ujana hasaa kwa sababu ya nguvu uhuru wa kujaribu mambo mapya na ndoto nyingi bila hofu lakini kwa upande mwingine spendi kupoteza hekima na mafunzo niliwapata kadri nivyokuwa ujana ulikuwa na uharisi wake lakini maisha ya sasa yanauwelewe subira na mwelekeo zaidi.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti na wa kawaida. Hadithi za ajabu na changafu ubunifu mafumbo na masomo ya maisha kwa njia ya kuvutia sana. Pia hunisaidia kupumzisha akili na kufungua mawazo hasa baada ya siku ndefu ya kazi.

Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara chache uzowefu huo ulikuwa wakuvutia sana hasaa kuona kazi za mikono na michoro mbalimbali kutoka kwa wasanii tofauti nililithika sana na jinsi kile kipande cha sanaa kilivyolezea hisia hadithi au ujumbe kwa jia ya kipeke.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine niwakuwa na subira kujiamini na kufanya kazi kwa uthabiti. Kila mtu anapitia changamoto lakini sikila changamoto inapaswa kuogopesha. Badala yake ni fursa ya kujifunza na kukua. Pia ningemshauri kujua malengo yake wazi na kupanga hatua dogo dogo ya kuyafikia.

Ndiyo hufuata matukio ya kimataifa kwa kiasi kidogo, napenda kujua kuhusu mambo makubwa yanayotokea duniani kwa siasa, uchumi, teknolojia na changamoto ya binadamu, hufanya hivyo kupitia mtandao, habari na video fupi zinazotoa muktasari wa haraka, sio kila siku lakini napenda kuwa na uwelewa kile kinachoendelea duniani.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege mara chache uzoefu huo ulikuwa wa kusisimua hasa pale ndege inapoanza kuondoka na kuona mandhari kutoka angani nirifurahia jinsi safari ilivyokuwa rahisi na haraka kuliko usafiri wa barabara ingawa mara nyingine hupata hofu kidogo ya ndege au kutokuwa na uhuru wa haraka.

Napenda mikutano yenye mpangilio mzuri na yenye lengo wazi. Hizi ni zile ambazo zinafanyika kwa mda unaofaa. Kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni na zinahusiana na kutatua tatizo au kupanga hatua zinazofuata. Sipendi mikutano inayo mda mrefu bila mpangilio au inayoendelea bila malengo. Kwa sababu inachosha.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni nyepesi zenye starehe na zinazofaa kwa mazingira ya kazi na maisha ya kila siku. Kwa mfano napenda suruali rahisi au sketi zenye urahisi na shati au blausi zisizo na manyanyaso mengi ili niwe uhuru wa kutembea na kufanya kazi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, napenda kuwasikiliza, kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikiana nao kwenye maamuzi au mijadala ya familia. Hufanya mazungumsho yenye heshima na mara nyingi napata ushauri wa dhamani kutoka kwao. Pia hujaribu kuwasaidia pale panapohitajika kama kuwalisha au kushiriki majukumu madogo ya familia.

Naposhugulikia makosa kazini kwanza huwa najitahidi kutulia na kutathmini hali bila hisia kali kufanya tathmini ya kinachosababisha kosa ilikuelewa kama ni tatizo la rasilimali, mawasiliano au sababu nyingine. Kisha hujaribu kurekebisha makosa mara moja na kuhakikisha kinachofanyika kinawasishwa.

Ndiyo napenda kula samaki naipenda kwa sababu ni chakula chenye lishe nzuri hasa plotini na omega tatu ambacho ni kizuri kwa afya na moyo wa ubongo anapenda zaidi samaki waliopikwa kwa njia rahisi kama kuokwa kuchemshwa au kukaangwa kidogo ili ladha yake ya asili ibaki.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kutegemea mazingira. Napenda kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga kazi kuwahamazisha wengine na kuona matokeo ya juhudi za pamoja. Pia hunifanya nijisikie na uwajibikaji au uongozi. Kwa upande mwingine, sipingi kusimamiwa. Hasaa kama kiongozi ni mwenye mawasiliano mazuri na anatoa mwelekeo ulio wazi.

Ndiyo napenda kutoa sadaka au michango mara kwa mara kulingana na uwezo wangu hii inaweza kua katika familia kwa ndugu au jirani walioko kati ya hali ngumu au kwa taasisi za kijamii na makanisa kwa upande wangu kutoa huchangia hisia ya furaha mshikamano na kutoa msaada pale panapo hitajika.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya, hasaa zile zinazora hisisha kazi na maisha ya kila siku, hunivutia kuona jinsi teknolojia mpya inavyoweza kuokoa mda, kuongezea ufanini, au kufungua fursa mpya ya kujifunza na kufanya biashara, hata hivyo huwanza kwa tahathari na jifunza kwanza inavyefanya kazi na faidazake kabla ya kuitumia kikamilifu.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea ilikuwa ni uzoefu wa maana sana kwa sababu ilinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo na pia kunifanya nijifunze unyenyekevu na mshikamano kupitia kujitolea niliona changamoto zinazowakumba watu tofauti na nikathamini zaidi kile nilicho nacho.

Wakati napenda kustarehe hufanya mambo ambayo, hunifanya nijisikie tulivu na kupumzika. Kwa mfano napenda kutazama video au filamu ambazo hunifurahisha, kusoma kitabu au hadithi za kuvutia, au kusikiliza mziki wa kupumzika. Mara nyingine napenda kutembea kidogo nje, kunywa chai au kinywaji chajoto.

Wakati wa siku za mvua, napenda kufanya shughli zinazofanya ndani ya nyumba au mahali pa kufunika. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu au hadithi, kutazama video au filamu, au kufanya maandalizi ya kwezi au mradi nikiwa salama ndani. Pia napenda kuandaa chakula cha joto, kunywa chai au kinywaji chenye joto.

Kutoka dirishani mwangu mara mingi naona mandhari tulivu na yenye utulivu hasa asubuhi au jioni hufurahi kuona anga la wazi baadhi ya majani au miti na harakati dogo za watu wanaopita. Wakati mwingine kama mvua inanyeshanmandhari hubadilika kuwa yenye mvua na hewa safi.

Kila jioni kabla ya kulala napenda kufanya mambo mandogo ambayo hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwa kawaida hufanya yafuatayo: kupunguza mwanga na sauti, kuepuka simu au tv yenye mwanga kali, kusoma kitabu au hadithi fupi kunisaidia kupumzika.

Mara nyingi napenda kutumia programu zinazoniwezesha kuwasiliana, kujifunza na kupanga maisha yangu. Kwa mfano, WhatsApp kuwasiliana na familia mara nyingi, YouTubu kutazama video za mafunzo burudani na habari, TikToko kufuatilia mitazamo mipya na kushirikiana kwenye hadithi za maisha au binadamu.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa mpangilio wa malengo na kipaumbele. Kwanza ufanya orotha ya kazi zote muhimu ambazo zinapaswa kufanyika wiki hiyo au kuzipanga kulingana na umuhimu na mda unaohitajika. Kila siku hupatiwa kazi maalumu na hujumuisha mapumziko ya kutosha ili kutochoka.

Napofanya kazi timu ya mbali ufanya mawasiliano ya wazi kwa baruwa pepe, whatsapp au zoomu ili kila mmoja ajue majukumu yake, uweka ratiba na malengo ya kila kazi kutumia zana za ushirikiano kama gugu na kushirikiana kwa wazi kuhusu maendeleo na changamoto.

Napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu. Kwanza napenda mazingira ya kazi ya heshima na ushirikiano. Ambapo kila mtu ana nafasi ya kutoa mawazo. Pia napenda jinsi shirika linavyo toa mwongozo wazi na malengo na kunisaidia kufanya kazi zangu ufanisi. Napenda pia fursa ya kujifunza na kukua kitaalumu.

Ninajihisi dhamani na changamoto kwa wakati mmoja. Napenda kutokea maelezo wazi ya kuvutia kwa wengine, kwani kunipa nafasi ya kushirikisha mawazo yangu na kuwasiliana kwa ufanisi. Wakati mwingine hupata wasiwasi kidogo hasa ikiwa hathira ni kubwa au mada ni nyeti. Lakini mara nyingi napada maandalizi vizuri.

Nikiwa nyumbani najisikia furaha na penda kufanya mambo yanayonipa utulivu na kurithika. Mara nyingi na puumzika kusikiliza mziki ni nao upenda au kutazama filamu au vipindi vinavyo niburudisha. Pia napenda kuandaa chakula taratibu, kunywa chai au kuzungumza na watu wakaribu. Wakati mwingine kukaa kimya ni kitafakari.

Diyo napenda kuangalia nyota hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu dani yake kuangalia nyota usiku hasa penye anga safi hunisaidia kupumzisha akili na kunipa matumaini pia hunikumbusha kwamba licha ya changamoto za maisha kuna uzuri mkubwa unaondelea juu yetu kila wakati.

Ninashiriki katika jamii langu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Husaidia pale ninapoweza kama kutoa ushauri kushiriki michango au sadaka na kusaidia watu walioko katika mahitaji. Pia napenda kushiriki kwenye mazungumzo ya kijamii yanayojenga kushiriki kwa jirani na kuhamisisha umoja na heshima.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ujasiri, uaminifu, heshima, mawasiliano bora, ubunifu, kusimamia timu, subira, uvumilivu na uwezo wa kutatua matatizo. Kiongozi mzuri anajua kusikiliza wafuasi wake, kutoa motisha na kufanya maamuzi yenye busara. Anaongoza kwa mfano, akihakikisha kila mmoja anahesabiwa na kuheshimiwa.

Napendelea AC kuliko upepo wa kawaida hasa wakati wa joto kali. AC hunipa baridi ya haraka ya kudhibitika na hunifanya nijisikie vizuri zaidi nikifanya kazi au nikilala. Hata hivyo wakati hali ya hewa ya wastani napenda upepo wa asili kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na hewa safi.

Napendelea gps kuliko ramani ya kawaida kwa sababu ya rahisi ya haraka na hutoa maelekezo ya moja kwa moja unisaidia kuepuka kupotea na kunionyesha jia badala pale kupanapokuwa na msongomano hata hivyo napenda pia ramani za kawaida wakati mwingine hasa kwa kujifunza eneo kwa udani.

Ujuzi ninaitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda, mawasiliano na ujuzi wa kibiashara mtadaoni. Usimamizi wa muda unanisaidia kupanga kazi zangu vizuri, kumalizia kila jabo kwa wakati na kuepuka msongo. Mawasiliano bora unanisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana na wenzangu na kushugulikia migogoro kwa heshima.

Ndiyo napenda kuimba, hasa kwa ajili ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Kuimba hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha, hata kama si mwimbaji mtaalamu napenda zaidi kuimba nikiwa peke yangu au katika mazingira ya starehe kwa sababu hunisaidia kutoa hisia na kuongeza hali ya moyo.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango cha maelezo na uelewa. Si kwa mabishano, inanivutia kuelewa kinachoendelea, sera zinazoathiri maisha ya watu na mitazamo tofauti iliyopo. Hata hivyo, hupendelea mazungumzo ya heshima yenye hoja ya ukweli badala ya hisia kali au migawanyiko.

Nilizaliwa katika mji mdogo uliokuwa na mitaa tulivu na watu wenye muoyo wa ukarimu. Asubuhi kulikuwa na kelele za watoto wa kicheza na jioni harufu ya chakula ikienea hewani. Sokoni watu walijua majina ya kila mmoja. Mji huo ulinifudisha thamana na mshikamano bidii na doto kubwa.

Napenda kutembea mahali palipo tulivu na penye hewa safi kama bustani, njia za asili au maeneo yenye miti na mauwa. Kutembea sehemu kama hizo unisaidia kupumzisha akili, kufikiria vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kutembea jioni wakati jua lina zama kwa sababu hali ya hewa hua ya kupendeza.

Ili kuwatia moyo wenzangu huanza kwakuwasikiliza kwa makini na kuelewa wanachopitia, kisha hutoa maneno ya faraja na matumaini nikikumbusha uwezo na nguvu walionazo pia hujaribu kuwahamasisha kwa kuonyesha mfano mzuri kushirikiana nao kutafuta suluhisho na kusherehekea hata mafanikio madogo.

Nguvu zangu kazini ni mpangilio ni thamu na mshikamano na wenzangu na panga kazi zangu kwa usfanisi kuhakikisha kila jabu linaendelea kwa wakati ni thamu uniwezesha kushugulikia majukumu bila kuchelewa au kupoteza nguvu. Pia uwezo wangu wa kushirikiana na wenzangu unanisaidia timu kufanya kazi kwa ushirikiano na matokeo bora.

Napenda keki yenye latha ya chokoleti au vanilla, yenye unyenyekevu kidogo na sitamu sana. Napenda pia zile zilizo na matunda kidogo au krimu nyepesi ju, kwani hutoa latha ya asili na rafiki kwa afya kidogo. Keki kama hizi hunifanya nijiskie furaha wakati wa kula, hasa wakati wa sherehe au tupukizo.

Mchana napendelea kula chakula kilicho na protini, mboga na wanga wakutosha. Kwa mfano, mara nyingi huwa na kachumbari hau mboga bichi, pamoja na samaki, kuku au nyama kidogo, na wali au ugali kama wanga. Hii uniwezesha kushikilia nguvu kwa kazi ya mchana na kunifanya nijisikie, furaha na ustawi.

Ndiyo najua majirani zangu vizuri napenda kuwasalimia kuzungumza nao mara kwa mara na kushirikiana pale panapohitajika kama kusaidia au kubadilishana taarifa muhimu huwajua kwa majina yao na mara nyingine hufanya mazungumzo madogo ya kirafiki kuhusu familia hali ya hewa au mambo ya kila siku.

Ndio napenda kula popcorn, napenda kwa sababu ni vitafunio rahisi, vyepesi na vinayvo faa wakati wa kutazama filamu au kupumzika. Napendelea popcorn isio na mafuta mengi au sukari nyingi ili iwe na ladha nzuri na iwe rafiki kwa afya. Ladha yake na mlio wake wakati inapo pasuka unifanya nijisikie furaha na starehe.

Ndiyo napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa tulikotoka, makosa na mafanikio ya zamani na jinsi yanavyo athiri maisha ya sasa. Kupitia historia najifunza maadili, uvumilivu na hekima ya watu waliotangulia. Pia hunipa mtazamo mpana wa dunia na kunifanya nifanye maamuzi kwa kuelewa.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri unifanya nijisikie furaha na kurithika. Hasaa kikiwa kimeandaliwa kwa umakini na upendo. Napenda chakula ambacho siki zito sana kwa mafuta au viungo, lakini chenye ladha ya asili na uiano mzuri. Kwa ngu, chakula kitamu ni sehemu ya kujistarehesesha na kufurahia maisha.

Napendelea tishati kuliko shati kwa sambabu ni rahisi ya starehe na inafaa kwa matumizi ya kila siku. Tishati unipa uhulu wa kutembea na kufanya kazi bila kujisikia kubanwa. Hata hivo kwa mazingira rasmi au kazi malumu napendelea shati kwa sababu huleta maonekano ya nadhifu na wakitaalumu.

Ninalinda faraga yangu mtadaoni kwa kuwa makini na tarifa ninazo shiriki, utumia nywira ngumu na tofauti kwa kila akaunti na huwasia uthibitisho na hatu ambili inapoezekana, pia ufanya mipangilio ya faraga kwenye mtadao ya kijami, kuepuka kubofya viungo visivyo salama na kuakikisha na pakua programu kutoka vyanzo vinaviyoaminika.

Kupunguza matumizi ya plastiki, hufanya mambo madogo lakini muhimu kwa mfano napendelea kubeba begi za kitambaa badala ya plastiki naponunua vitu, pia hujaribu kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki zizo lazima na kutumia chombo cha maji cha kudumu badala ya chupa za plastiki za single use.

Napenda kula boga za majani kama spinachi, skuma wiki, mchicha na kabichi kwa sababu ni tajiri na vitamini na husaidia afya ya mwili. Pia napenda boga za boga za mzizi kama karoti, bitruti, ambazo hutoa ladha nzuri na nirafiki kwa chakula cha kila siku. Mara nyingine napenda pia kuchanganya boga na nyama au samaki ili chakula kiwe na ladha kamili na lishe bora.

Ndiyo, navaa miwani inapohitajika, hasa ninapofanya kazi kwa muda mrefu kwenye simu au kompyuta. Miwani hunisaidia kuona vizuri, kupunguza uchovu wa macho na kulinda macho dhidi ya mwanga mkali. Pia, hunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini zaidi. Ninahakikisha miwani yangu ni safi na inafaa kwa macho yangu ili iwe na manufaa kamili katika maisha ya kila siku.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilipofanikisha jambo nililodhani haliwezekani baada ya juhudi nyingi. Ilikuwa baada ya kipindi kigumu kilichojaa changamoto na kukata tamaa lakini nilipoendelea kuwa na subira na nidhamu matokeo yalikuja ghafra. Hisia ya kuona jitihanda zangu zikizaa matunda ilinifanya nijiamini zaidi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye hadithi, yenye ujube mzito na unaoguza hisia, hasa inayoguza ushidi, thidi ya changamoto. Napenda filamu zinazoonyesha matumaini, juhudi na mabadiliko ya maisha kwa sababu hunipa motisha na kunifanya nifikirie kwa kina. Pia napenda filamu zenye muunganiko wa drama na maisha halisi.

Napenda kutazama michezo inayohusisha ushindi, mbinu na mshikamano wa timu, mpira wa miguu ndiyo ninaupenda zaidi kwa sababu huleta hisia nyingi, mshikamano wa mashabiki na hadithi za ushindi na kushindwa. Pia napenda kutazama michezo mingine kama riadha na mashidano makubwa ya kimataifa.

Napendelea suruwali kuliko sketi kwa sababu ni starehe na rahisi kutumia katika shugli za kila siku. Suruwali hunipa uhuru wa kutembea, kufanya kazi na kusogea mbila wasiwasi. Hata hivyo, kwa hafla maalumu au mazingila rasmi, sketi pia zinaweza kuwa nzuri na nadhifu.

Kwa kawaida naoga maramoja kwa siku hasaa asubuhi au jioni. Kuna siku ambazo hali ya hewa ni ya joto sana au nimefanya kazi nzito naweza kuoga marambili ili nijisikie safi na mwenye utulivu. Kwangu kuoga nisehemu ya usafi, afya na kujisikia vizuri.

Ndiyo hutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara, hutumia hasaa kwa mikutano ya kazi, kujifunza, au kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Mawasiliano ya video hunisaidia kuelewa vizuri, zaidi kupitia sura na hisia, na hufanya mazungumzo yawe ya karibu na yenye ufanisi kuliko maandishi peke.

Napendelea kunyowa kuliko kuvaa devu, kwa sambabu unifanya nijisikie safi, na dhifu na mwenye mwonekano wakitaalumu. Hata hivyo, ndevu fupi zilisosmamiwa vizuri, pia unipendeza wakati mwingine. Kwa kifupi, uchagua kunyowa kwa usafi na starehe ya kila siku.

Asubuhi napendelea kunywa chai badala ya kahawa huwa ni chai ya maziwa au chai ya tangawizi mara nyingi bila skari nyingi unisaidia kuamka pole pole na kuanza siku nikiwa mtulivu wakati mwingine mchana au jioni nikiwa nimechoka na weza kunywa kahawa kidogo kwa nguvu ya haraka.

Timu ninayoipenda ya mpira wa mguu ni ile inayocheza kwa mshikamano nidhamu na mbinu mzuri napenda timu ambayo ina historia ya ushidi na wachezaji wenye vipaji lakini pia inahimiza kazi ya pamoja badala ya ustadi wa mtu mmoja. Timu kama hiyo hunipa furaha kuona michezo yao.

Rafiki yangu wa karibu sana ni mtu ninae muamini na ninayeweza kuzungumza naye kwa uwazi bila hofu. Tumejenga urafiki kutumia kushirikia na changamoto, vicheko na mafanikio. Hunisikiliza, hunishauri kwa hekima na hunikumbusha malengo yangu ninapochoka. Urafiki wetu umejengwa juu ya heshima, uaminifu na kusaidiana.

Napendelea zaidi mahali pa kimya. Kimya hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kupanga mawazo na kujitafakali bila usubuhu. Pia unisaidia kuzingatia kazi au kusoma vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa kelele zinaeza kufurahisha wakatu wa sherehe au mikutano ya kijamii kwa maisha ya kila siku na pata faraja zaidi kwenye mazingila ya utulivu na amani.

Ndiyo navaa saa mara kwa mara, saa hunisaidia kufuatilia muda, kupanga shughuli zangu za kila siku na kunipa mwonekano wa kitaaluma. Pia ni sehemu ya mtindo ikinifanya nijisikie nadhifu na kujiamini zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Dio, nimewaikuenda kwenye tamasha la mziki. Ilikuwa uzoefu wakufraisha sana kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja, kuimba pamoja na umati na kuhisi nguvu ya mziki ikijahewa. Tamasha unipafuraha, uniondoa kwenye mawazo ya kila siku na unikumbusha jinsi mziki unavyoweza kuunganisha watu wa ainatofauti kupitia sauti na hisia.

Napenda kuenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi, kulingana na ratiba na filamu zinazotoka. Huwa na furahi kuenda hasaa kunapokuwa na filamu mzuri ya kusisimua ama yenye ujumbe mzuri. Sinema hunipa nafasi ya kupumzika, kubadilisha mazingira na kufurahia hadithi kwenye skrini kubwa bila usumbufu wa kawaida wa nyumbani.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kadhaa kwa wiki. Hasa simu, kompyuta na vifaa vya ofisini. Hii hufanya kazi zangu ziwe salama. Vifaa vitumike kwa muda mrefu na pia kunipa hisia ya usafi na utulivu. Vifaa vinavyo safishwa mara kwa mara, hupunguza hatari ya kuharibika na kwa haraka na hufanya kazi zangu ziwe bora zaidi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa jia ya uwazi, heshima na yenye kueleweka vizuri. Mara nyingine napendelea mazungumzo ya ana kwa ana au video kwani hunisaidia kuona hisia nakuelewa ujumbe vizuri zaidi. Kwa ujumla, napenda pia kutumia barua pepe au ujumbe mfupi pale inapofaa.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingine uniweka mwenye subra na uvumilivu, lakini pia mara nyingine upunguza hamu kidogo, hasa ikiwa mstari ni refu. Hufanya nitumie muda huo kwa kufikiria mabo au kupanga shugli nitakazofanya baadae. Wakati mwingine uchukua na fasi ya kupumzika kidogo au kuangalia mazingira.

Kipawa changu kikuu ni kupanga na kushughulikia kazi kwa ufanisi. Nina uwezo wa kupanga malengo, kugawa majukumu na kuhakikisha kila jambo linaenda kwa wakati bila kuchanganyikiwa. Zaidi, nina kipawa cha kushirikiana na wenzangu kwa urahisi, kuelewa changamoto na kutafuta suluhisho kwa haraka.

Ningependa kutembelea Tanzania kwa sababu ni nchi yenye mandhari ya ajabu na utajiri wa utamaduni. Napenda kuona mlima Kilimanjaro, mbuga za wanyama kama Serengeti na fukwe nzuri za Zanzibar. Pia ningependa kufahamu maisha ya wenyeji, ladha ya vyakula vya kienyeji na historia ya nchi yao.

Wakati wafuraha najifurahisha kwa kufanya mambo abayo hunifanya nijisikie tulivu, mchangamfu na kushirikiana na wengine. Kwa mfano napenda kutazama filamu au video za burudani. Kucheza au kushiriki michezo na marafiki, na kuzungumza na familia. Mara nyingine napenda kusikiliza mziki unaonifurahisha.

Ndiyo napenda mvua hasa unapokuwa nyumbani au kwenye sehemu tulivu. Sauti ya mvua inanifurahisha unipa utulivu na pia kunifanya nitafakari au kupumzika. Pia napenda mvua inavyoandilisha mandhari kufanya kila kitu ikue safi. Hata hivyo napendelea mvua kuwa nyepesi au ya wastani.

Mcheza jibora wa mpira wa kikapu ni mtu anayeunganisha ustadi ni thamu na mshikamano wa timu. Kwa mfano, mcheza jihuyu anauwezo wa kupiga magoli kwa usahihi, kushambulia na kujilinda vizuri na pia kuhamazisha wenzake, ushirikiana na timu kuunda mbinu za ushidi na kuonyesha uthabiti hata chini ya shinikizo.

Ndiyo, napiga kura pale ninapo wezekana na ni muhimu. Kupiga kura ni njia ya kuonyesha maoni yangu kushiriki katika maamuzi ya jamii na kusaidia kuboresha hali ya maisha ya watu. Napanga kabla ya siku ya kupiga kura, kujua ugombea na sera zao ili kufanya uwamuzi sahihi. Kwangu kupiga kura ni haki na wajibu.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni riadha hasaa mbio za masafa mafupi kama mita miamoja napenda riadha kwa sababu inaonyesha nguvu kasi na nidhamu ya hali ya juu pia hunivutia kuona wanariadha wakivunja rekodi na kushindana kwa haki mbele ya dunia nzima.

Kila siku, napendelea kutumia programu zinazo niwezesha kuwasiliana, kupanga na kujifunza. Hizi ni WhatsApp, YouTube, Instagram, banki, mtadaoni na NotiPad. Zinafanya maisha yangu kuwa rahisi, kunipa maarifa ya haraka, kusaidia kupanga kazi na kufatilia mitazamo mipya.

Timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarekani ni ile inayoshirikisha wachezaji wenye nguvu, mbinu na mshikamano mzuri wa timu. Wachezaji wake ufanya kazi pamoja vizuri, wanashabuliana na kujilinda na ufanisi na kuonyesha nidhamu chini ya shinikizo. Timu bora pia inahamazisha mashabiki wake.

Mwandishi wa kitabu ninayempenda ni paulo hasa kwa kitabu chake the alchemist ninapenda kwa sababu anaandika kwa lugha rahisi lakini yenye maana kubwa ikihimiza kujiamini kufuata ndoto na kusikiliza moyo hadithi zake huwa na ujumbe wa maisha matumaini na mabadiliko.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Think Big cha Ben Carson. Kinahimiza wasomaji kuwa na maono makubwa, kujiamini na kushida changamoto za maisha. Kinatufundisha kwamba, bila kujali changamoto au mazingira tuliopewa tunaeza kufanikisha mambo makubwa kwa nidhamu, bidii na imani.

Leo hali ya hewa ni safi na yenye jua, anga ni wazi na hakuna mawingu mengi, upepo ni mwepesi, ukileta hisia ya utulivu na baridi kidogo. Huku hewa ikiwa safi na yenye starehe ni siku nzuri ya kufanya shughuli nje, kutembea au kupumzika bila usumbufu, au mvua, au joto kali.

Mpango wa kifedha unaonesha mapato na matumizi kwa kipindi fulani.

Eneo lawazi liloandaliwa kwa ajili ya burudani, mazoezi na kupumzika kwa monanchi wote.

Sehemu ya mwili inayosikia sauti na kusaidia kudumisha usawa wa mwili.

Kiwanja cha ladha kinachotumika kuongeza ladha kwenye chakula.

Malipo ni mchakato wakutoa pesa au dhamani nyingine kama fidia kwa bidhaa, huduma au deni, hufanyika kwa jia mbalimbali kama pesa taslimu, kadi za benki, malipo ya mtandaoni au hudi. Malipo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na biashara kwani husaidia kushughulikia mikataba kudumisha uhusiano wa kifedha na kuhakikisha kila mtu anapata haki yake.